Mimi hulala kwa wastani wa masaa sita hadi saba kila siku. Ingawa wataalamu wa afya wanashauri tulale masaa manane, mimi nimegundua kuwa masaa saba yanatosha kabisa kufanya mwili wangu upate nguvu mpya bila kujihisi mzito asubuhi inayofuata. Kama nilivyosema mi hupenda utulivu wa siku. Kwa hivyo mimi hupanda kitandani majira ya saa tano au saa sita usiku hivi. Haafu kabla ya kulala mimi huhakikisha kuwa nimezima taa zote na kuweka mazingira yawe na giza totoro hali ambapo hali hii itanisaidia kupata kila tunachoita usingizi wa pono, usingizi mzito. Halafu mimi huamka asubuhi na mapema kwa kawaida ni majira ya saa kumi na mbili asubuhi ambapo pia nimeweka kengele kwa simu kunikumbusha. Na ninapofungua macho. Jambo la kwanza ninalofanya ni kunywa glasi ya maji na kuvuta pumzi ndefu. Ninahisi kuwa kumka asubuhi kunanipa nafasi ya kupanga siku yangu kwa utulivu kabla ya kelele zote za dunia. Halafu lakini siku zenye ikifika wikendi nayo mimi hupenda kulala masaa hata nane tisa hivi. Halafu unajua siri ya kukuwa na usingizi bora ni kuepuka simu angalau saa nusu kabla ya kulala. Hata badala ya kuangalia skrini hufanya nini heri uchukue kitabu ili ukasome kurasa chache, na hii itasaidia akili yako kuzima taratibu na ukufanye ulale haraka bila kugeukageuka kitandani.

Mimi hupendelea zaidi mwanga wa kati na laini naona kuwa mwanga wa aina hiyo unanipa utulivu wa akili sana. Na kufanya inanisaidia kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka. Halafu kwa kuwa mimi hutumia muda mwingi mbele ya skrini ya kompyuta na simu. Mwanga mkali sana mara mingi unasababisha maumivu ya kichwa au macho kuchoka. Mimi hupenda kutumia taa za mezani ambazo zina mwanga wa njano badala ya mwanga mweupe wa hospitali. Hi inanisaidia kupunguza shinikizo kwenye macho yangu na kufanya nione kile ninachofanya kwa urahisi zaidi halafu pia mimi huhisi kuwa mwanga wa kati unatengeneza mazingira ya asili na utulivu. Ninapokuwa nimezunguka na mwanga laini akili yangu inatulia na mimi huweza kuzingatia jambo moja kwa umakinifu mkubwa. Mwanga mkali sana wakati mwingine hunifanya nijihisi kama niko kwenye macho ya umma. Jambo ambalo linaweza kunivuruga ninapohitaji kufikiri kwa kina halafu wakati ya mchana mimi hupendelea sana mwanga wa asili kutoka kwenye dirisha mimi hupenda kukaa karibu na dirisha ambapo mwanga wa jua unaingia lakini haunipigi moja kwa moja usoni. Mwanga wa asili unanifanya nijihisi nimeunganishwa na ulimwengu wa nje na unanipa nishati ya asili ya kuendelea na siku yangu.